Vipo vyakula vingi ambavyo navipenda ila chakula ambacho nachokipenda zaidi kuliko vyote ni wali maharage. Hicho chakula nakipenda kwa kuwa ni kizuri, hakiboyu, hupatika na juu yake ni mrahisi, kila sehemu wanapika. Japo mapishi yanatofautiana ila napenda sana, wali maharage ile wa nazi. Hicho ndo chakula nachokipenda na siku yangu ya kwanza kukila, siwezi kukumbuka ni siku gani ila nilivyokuwa mtoto ndo ilikuwa ndo siku yangu ya kwanza. Kula hicho chakula. Na mara ya mwisho kukila ilikuwa jana. Kwa wiki huwa nakula mara nne mpaka mara tano. Hivyo haiwezi kupita siku, wastani wa siku mbili bila kukila. Kwa kuwa ndo chakula changu pendwa na ninachokipenda ninachovutiwa kukila kwa hiyo chakula changu pendwa ni hicho, wali marage. Kina ladha nzuri. Kina testi nzuri hasaa haswa ukipata wali marage wa nazi. Na sehemu nyingi wanapenda kupika iwe mgawani iwe kwenye kefu. Hivyo hicho ndo chakula kizuri ambacho mimi nakipenda. Na kina ladha nzuri kushinda vyakula vingi ne. Japo kuna vyakula vingi ambavyo ninapenda kuvila ila hicho ni kimoja wapo wali marage ila uwe wa nazi ambapo napenda kukila hicho chakula sana sana napenda kulia. Nikiwa nyumbani mwenyewe nimetulia na familia yangu. Wakinipikia hicho chakula ndo napenda kula. Ila nikiwa nje hapo labda mgahawani huwa pia napenda kula hicho chakula kwa kuwa wote wanapika vizuri hakuna shida yoyote nishazoea hizo sehemu hivyo hizo ndo sehemu ambazo huwa nakula mara ya mwisho kula hicho chakula ilikuwa ni jana mchana ndo siku ya mwisho mimi kukila hicho chakula aliyenielekeza hicho chakula ni wazazi wangu walikuwa wananipikia ndo maana nikakipenda. Walikuwa wanapika vizuri mpaka sasa hivi wanaendelea kunipikia ndo maana nakipenda. Sikumbuki ni lini ambayo nilianza kukila ila ilikuwa ni udogoni. Utotoni ndo mwanzo wa mimi kukila hicho chakula. Kwa kuwa sikuwa najitambua nilivyokuwa mdogo. Ila ni utotoni ndo mwanzo wa kukila hicho chakula. Kwa hiyo chakula changu pendwa. Na kwa nini nakipenda ni wali maharage wenye nazi. Na hicho ndo chakula changu pendwa. Kina ladha nzuri, kina testi nzuri. Haikiboye unaeza kala mara nyingi kwa siku bila kukinai, bila kujishikia vyovyote vidaya hila tu, ukipata mpishi bora ambaye anajua kukipika vizuri. Kwa hiyo, hicho ndo chakula changu pendwa, cha mda wote na nacho kipenda. Kwa sababu hakiniboye, kinanishibisha, kina nipa ladha, kinanipa nguvu hivyo. Chakula changu pendwa ni wali, maharagi, wanazi. Hicho ndo ninachokipenda, muda wote na ndo kinachonifanya niwe na nguvu niwe na afya. Na nikikiona sehemu yoyote nitavyojua kukinunua au kukila hicho chakula. Kwa kuwa kipo vizuri hakipoi hakichoshi kwa hiyo. Jibu langu hapo nitasema chakula changu pendwa ni wali maharagile ila ukipata wanazi utakuwa vizuri ukipata kawaida utakuwa vizuri ila wali maharage yote. Nito chakula changu ninacho kipenda kushinda vyakula vingine vyote. Kwa hiyo nawashauri watu wengine nao, wajaribu kula wali maharage, waone ladha yake, waone jinsi kinavyo pendezesha mwili kinavyo kufanya ushibe, kinavyo kufanya utamani kukila tena siku nyingine, ili usiweze kuboeka, usiweze kununika kwa nini ulikinunua, kwa nini umekijaribu. Hicho chakua hautojutia kwa kwa nini umekila, kwa nini umekijaribu kwa kuwa ni kizuri, ukimpata mpishi mzuri, utaenjoy, utafurahi, utapenda sana mwako wa siku hiyo kwa kwa hicho chakula ni kizuri sana sana sana kushinda vyakula vingine vyovyote. Hivyo nashauri watu wengine nao waweze kujaribu wali maarage waone ladha yao na wenyewe ikoji.

Wakati wa mapumziko nikiwa kazini, huwa napendelea sana kusoma magazeti, kupitia mtandaoni kujua ni nini kinaendelea mtandaoni, huo ndiyo muda mwingi huwa natumia nikiwa mapumzikoni kazini, pia napenda kuongea na mwanangu, nijue anaendelea aje ana shida gani, pia napenda kunywa chai, ya kahawa nikiwa muda wa mapumziko ili nisiweze kulala nisiweze kupata usingizi kabla sijaanza kuendelea na kazi hivyo muda mwingi nikiwa mapumzikoni, kazini huwa napendelea sana kusoma magazeti na kupitia mitandaoni kujua nini kinaendelea hasa hasa masuala ya nchi za kimataifa. Hivyo ndiyo huwa nafanya nikiwa wakati wa mapumziko.

Mwandishi wa kitabu ambaye ninapenda ni ngungi wa thiongo ila kwa sasa ni marehemu. Kwa hiyo mwandishi ambaye ninapenda na navutiwa katika uandishi wake na natamani ya angezidi kuwa hai ilia zidi kuandiga vitabu vingi vya kuelimisha na kusisimua. Kwa kuwa vitabu vyake vinaelimisha vinasisimua na pia vinafundisha. Kwa hiyo mwandishi wa vitabu ambaye mimi mpaka sasa nampenda ni ngungi wa thiongo kwa sababu vitabu vyake ni vizuri vinaidimisha vinafundisha na ndio mana hadi mashuleni vinatumika kufundishia wanafunzi hivyo. Mwandishi ambaye mimi nampenda na nampenda uandishi waki wa vitabu, anaelezea vizuri, anaongelea mwanzo, mwisho na kati ya kitabu, ilivyoanza, hadithi, inavyoenda, kati chake, kini, chake, kikoje, mpaka ambapo atatamatisha hadithi yako, ambayo hato kuboo wala kukufanya ukerekwe kuisoma hadithiyo. Hivyo ngungi wa thiongo ndia mwandishi ambaye nampenda na navutiwa katika uandishi wake wa vitabu. Hivyo muandishi nampenda na navutiwa nae ni ngungi wa thiongo.

Nilivyokuwa shule ya msingi nilikuwa sipendi sana hesabu kwa kuwa mwalimu aliyekuwa anatufundisha hesabu alikuwa ni mkali na alikuwa ni mkuu wa shule. Kwa hiyo alikuwa hataki kabisa mlete ujinga au mfeli somo lake la hisabati kwa hiyo katika kupindi kile nilivyokuwa shule ya msingi nilikuwa sipendi sana somo la hisabati na likanifanya nilichukie na nisifaulu somo hilo ila mwalimu yule ndiyo alinifanya nisilipende hilo somo ila baada ya kumaliza shule ya msingi kwenda sekondari nikakutana na mwalimu mwingine alikuwa anaitwa Mwalimu Mbuambo alikuwa anafundisha vizuri sana somo la hisabati na akanifanya nirudie kuipenda somo la hisabati na akafanya nilipende somo la hisabati na mpaka sasa hivi bado nalipenda somo la hisabati. Akanifanya niipende hisabati akafanya nipende mahesabu nikamaliza form four nikaingia katika combination ya biashara yenye mahesabu mpaka sasa hivi nipo kwenye combination ambayo inatumia sana mahesabu hivyo Mwalimu Mbuambo alnisaidia sana mimi kupenda hisabati na mpaka sasa hivi napenda hisabati na ni moja katika maisha yangu natumia sana hisabati. Kwa kuwa kitu ambacho nimesoma kinatumia sana hisabati hivyo ni lazima nikipende nitake au nisitake kwa hiyo hisabati ni somo ambalo mwanzoni nilikuwa silipendi nilivyokuwa darasa la saba kushuka chini nilikuwa silipendi kwa kuwa mwalimu wetu alikuwa ni mkali alikuwa anachapa sana na ndiyo akafanya mimi nisipende na hilo somo la hisabati ila baada ya kumaliza shule ya msingi kwenda sekondari, nikakutana na watu wapya, nikakutana na mazingira mapya, nikakutana na walimu wapya. Walionisaidia, walionifanya mpaka mimi nikabadilisha maono yangu ya kuichukia somo la hisabati na mpaka sasa hivi wakanifanya niweze kulipenda somo la hisabati, niweze kujua mahesabu, niweze kujua kutoa vizuri bila shida yoyote. Bila kutumia kikokotozi wala nini naweza nikafanya mahesabu yangu mwenyewe kwa kichwa. Hivyo walimu wa sekondari wamenisaidia sana sana sana ili mimi niweze kulijua somo la hisabati na niweze kulipenda kwa hiyo somo la hisabati sasa hivi ninalipenda na somo la hisabati sasa hivi nalipenda. Siyo somo tu bali mahesabu kwa ujumla ninayapenda na ni moja katika maisha yangu kwa kuwa mimi ni mhasibu nimesomea hesabu, nimesomea maswala ya biashara, hivyo najua mahesabu vizuri kwa hiyo ninapenda hesabu sana sana sana zaidi ya kitu chochote kile kwa kuwa hesabu ni moja ya maisha yangu, ni moja katika vitu ambavyo vipo kwenye maisha yangu yaani nimesomea hesabu kwa hiyo kwenye kila kitu ambacho nafanya lazima nitumie hesabu ili niweze kupata jibu. Kwa hiyo, hesabu sasa hivi naipenda na sitokuja kuichukia wala kutoipenda hivyo. Hesabu ni kitu ambacho nakipenda na nakijua vizuri kutoka kiundani wa moyo wangu. Na sasa hivi, sina sina hisia zozote za kuichukia somo la hesabu wala mahesabu kwa ujumla kwa kuwa ni sehemu ya maisha yangu, ni sehemu ya kila kitu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo, somo la hesabu au mahesabu kwa ujumla yote mimi ninayapenda na sitokuja kuichukia kwa kuwa yamenisaidia pakubwa mpaka nimepata kazi, nimeweza kuajiriwa nimeajiriwa hivyo kwa kuwa ninajua hesabu na ninazipenda hesabu na ninazifanya vizuri hivyo hesabu sitokuja kuichukia maanake ndiyo inanifanya niishi, inanifanya nipate hela, inanifanya nijue mambo mengi, imenifanya nikutane na watu wengi. Kwa hivyo hesabu sitoweza kuja kuichukia tena, niliichukiaga kipindi kipindi nipo primary ila kwa sasa hivi siwezi kuichukia kwa kuwa imefanya maisha yangu yawe mazuri imefanya mambo yangu yote yaende vizuri imefanya nijuane na watu wengi ambao hapo nyuma sikuweza kujuana nao ila kwa kuwa nimeweza kujua mahesabu nimeweza kupenda mahesabu nimeweza kufaulu mahesabu basi hesabu imenisaidia mimi kujuana na watu wengi ambao hapo nyuma sikuweza kujuana nao kwa hiyo somo la hesabu ninalipenda, nitalipenda na nitazidi kulipenda sitokuja kulichukia kwa sababu hesabu ni maisha yetu ya kila siku lazima tupige hesabu ili tuweze kwenda mbele lazima tupige hesabu ili tuweze kujua faida au hasara tulizozipata kwenye biashara zetu au kwenye mambo yetu kwa hiyo hesabu ninaipenda na sitokuja kuichukia tena na tena.

Kwa sasa kuna miujuzi mingi ambayo natamani niweze kujua, natamani niweze kuisoma, natamani niweze kuyelewa. Kama ujuzi fundi bomba, natamani niweze kutengeneza mabomba ya maji, niweze kuwa na elimu wa juu kuunga mabomba kama likikatika. Hivyo ufundi bomba, yani ufundi wa veta wate natamani kujua ufundi bomba, ufundi webling, ufundi umeme. Hizo ni baadhi ya ufundi ambazo napenda kuzijua au ufundi ujenzi nyumba. Napenda sana natamani siku moja niweze kujua, kujenga nyumba, kupiga plaster, kufanya skimi. Hizo ni baadhi za ujenzi au ufundi ambao natamani siku moja niwezekujua na natamani niweze kusomea. Napenda pia ufundi maswara ya bomba, kujua bomba na kueje, bomba hili ni inchi ngapi na bili unganishwe vipi. Kwenye connector kama ikipata shida, nijue ina unganishwaje. Kwa hiyo ufundi wa design hiyo ndo napenda sana kujua, napenda kujua maswara ya umeme, jinsi ya kuunganisha, kujua nyaya hii ni nyaya moto, nyaya hii ni, nyaya AC, napenda maswara ya kujua vitu kama hivyo kwenye maswara ya ufundi. Ufundi huu ni umuimu kwangu wa unapenda kujua kwa sababu unanisaidia mimi au watu wengine na ni ufundi ambao unahera kwa kuwa kila mtu sasa hivi anatumia maji anatumia na umeme. Kwa hiyo watu wenge wika wanatumia maji na wanatumia umeme basi na matatizo wanakua mengi. Mtu wa kilipata changamoto kwenye bomba lake au kwenye umeme basi atakutafuta wewe ili uende ukamsaidie kwa hiyo itaniingize kipatu. Kwa kuwa watu wenge wanatumia maji wanatumia na umeme. Kama mtu bomba lake ilikipata itilafu lazima kutafute wewe fundi bomba au fundi umeme uweze kuenda kumjengea bomba hiyo. Hivyo hivyo katika ujenzi, watu wengi sasa hivi anajenga, wanatafta mafundi wa kujenga, kupiga plaster nyumba, kufanya skimming. Hivyo nikisomea maswara ya ufundi ujenzi, nitaweza kupata hawa watu ndo target yangu ndo kwa sababu hiyo nafanya. Mimi nipende ufundi ujenzi, ufundi bomba, ufundi umeme, kwa kuwa ina wateja wengi, ina watu wengi wanaitaji mafundi wa design iyo. Ili waweze kuwasaidia wao kwenye maisha yao. Ndiyo nimeshawai kujalibu kujifunza ufundi huu, japo sikuweza kufikia mwisho kwa kuwa, nilipata changamoto ya maisha kidogo, ada ilikuwa shida kwa hiyo sikuweza kuendelea katika ufundi huu, ufundi wa ujenzi, nilishia njiani ila, mambo yungu yakika sawa natamani kurudi ili niweze kuendelea na ufundi huu, niweze kujifunza zaidi na niweze kupata elimu zaidi kuhusu ufundi. Napenda kujifunza ili niweze kuelimika, niweze kupata upeo, niweze kupata marafiki wapya, niweze kupata idea pya, niweze kupata wateja wapya, ili niweze kuasaidia katika shida zao za ufundi, kama ufundibomba kipata changamoto kwenye ujenzi, waeze kuniita, niweze kuwasaidia hivyo, huwa napenda sana ufundi huo, ili niweze kufaidika katika hali hiyo ndo maana huwa napenda ufundi katika maisha yangu ili niweze kujifunza na niweze kujikwamua kiuchumi. Wakati mzuri wa kuanza kujifunza ufundi huu ni wakati wawote. Kwa kuwa wateja au watu ambao na jifunza kwa ajili yao wapo mda wote. Wajenzi wapo mda wote watu wengi sasa hivi wanajenga haijalishi ni kipindi cha mvua aijalishi ni kipindi cha baridi aijalishi ni kipindi cha juwa hila watu wengi ni wanajenga nyumba, watu wengi mabomba yanaharibika, haijarishi ni mdagani, haijarishi ni kipindi gani mdawoote, wateja wapo mdawoote, huo ufundi upo. Kwa hiyo haijarishi ni mda gani natamani sana kuja kujua, jinsi ya kujenga nyumba, jinsi ya kufanya skimming, jinsi ya kufanya plaster, jinsi ya kutengeneza bomba hivyo. Sia haijalishi ni mda gani ni mda wote mimi natamani nijia kujua niweze kuelewa ya ufundi una kaje ufundi una izaje ili niweze kwanza kupata kipato changu niweze kupata idea niweze kupata upeo mpana wa kufanya hivyo wa kujenga wa kufanya plastering kufanya lambling. Ndo maana natamani sana nije kujua maswara ya ufundi ujenzi na ufundi bomba na ufundi umeme kwenye maisha yangu. Pia itaniongezea marafiki wapya, itanyongezea watu wapya, itanyongezea fanbase mpya ukiachana na hii nilio nayo nitapata watu wengi nje ya hiyo. Hivyo napenda sana kusomea maswara ya ufundi.

Vitu huwa napenda kununua dukani au kwenye maduka makubwa, yaani supermarket, pia kuna mda nanunua vitu katika duka vidogo vidogo almaarufu kama vigenge. Kwa kuwa kuna mda mwingine unakosa mda wa kuenda kwenye maduka makubwa yaani supermarket unaamua ununue vitu vyako katika magenge yalio karibu na nyumbani kwako ili uweze kufanya manunuzi yako pare kwa uraisi na uweze kupika au kufanyia ayo manunuzi yako vitu vingine kwa uraisi bila ya shida yoyote kwa kuwa maduka makubwa, yaani supermarket, mara nyingi yanakua mjini au sehemu za mbali na makazi ya watu hivyo si rahisi mara kwa mara mtu kuwa unaenda unanunua vitu supermarket. Japokuwa, huwa naenda supermarket nanunua vitu vyangu vingi vinavyoweza kukaa ndani ya mwaka, ndani ya mwezi bila kuharibika. Hivyo, huwa naenda supermarket kununua hivyo vitu.

Kwa siku huwa nakunywa maji lita kumi mpaka lita kumi na mbili. Yaani maji hayapimwi kwa kusema unakunywa maji mangapi ila unasema maji unakunywa lita ngapi kwa siku. Hivyo, mimi huwa nakunywa maji lita kumi mpaka lita kumi na mbili kwa siku. Kitu ambacho daktari amenishauri na amesema, mwanadamu inafaa anywe maji lita nyingi sana kwa siku. Si chini ya lita tano ila mimi huwa nakunywa lita kumi kwa siku. Yaani asubuhi huwa napenda kunywa lita nne. Nikiamka pale nakunywa maji lita nne. Nikiamka kwanza nakunywa lita mbili Then nafanya mazoezi nikishamaliza kufanya mazoezi nakunywa tena lita moja. Naenda kuoga nikishaoga nakunywa lita moja zinatimia lita nne. Mchana huwa nakunywa sana maji lita tatu mpaka lita tatu na nusu kwa mchana nikishakunywa hayo maji ndiyo nakula chakula vizuri au nakunywa maji kidogo kama lita na nusu au lita mbili alafu nakula chakula, baada ya kula chakula nakunywa tena maji na usiku. Jioni nakunywa tena maji lita moja na nusu na usiku muda kwenda kulala nakunywa maji lita moja na nusu hivyo. Kwa siku huwa nakunywa maji takriban lita kumi mpaka lita kumi na mbili. Inategemea na siku. Pia siku za jua kali huwa nakunywa sana maji kwa kuwa mwili unakuwa unatoa jasho jingi. Na unapoteza nguvu hivyo. Huwa mwili wangu natamani sana kunywa maji kipindi cha jua kali. Ila kama kipindi cha hali ya hewa nzuri ya hamna jua kali. Huwa nakunywa maji si nchini ya lita kumi kwa siku. Yaani lita nne asubuhi, lita tatu mchana na lita tatu. Jioni au usiku muda kwenda kulala. Hivyo ndiyo ratiba yangu ya kila siku ya kunywa maji. Kwa hiyo kwa siku huwa nakunywa maji mengi sana zaidi ya lita kumi. Yaani vikombe kumi vya lita moja moja huwa nakunywa au majagi kumi ya lita moja moja huwa nakunywa ndani ya siku moja hivyo ndani ya wiki huwa nakunywa maji zaidi ya lita sabini yaani ndoo tatu kubwa na ndoo moja ndogo ya lita kumi ndio nakunywa kwa muda wa wiki moja hivyo maji ni moja ya sehemu maisha yangu kwa kuwa daktari wangu alinishauri kuwa ninywe maji sana nifanye mazoezi kwa kuwa mazoezi hujenga mwili pia maji husaidia kujenga mwili kwa hiyo. Nijitahidi sana kunywa maji mengi na nijitahidi sana kufanya mazoezi sana kwa siku. Ndio maana mpaka sasa hivi ninaishi misemo yake ya kunishauri kuwa ninywe maji mengi na nifanye mazoezi sana kila siku ndio maana mpaka sasa hivi kila nikiamka huwa nakunywa maji mengi huwa nafanya mazoezi sana na nikitoka kazini huwa nafanya tena mazoezi na nakunywa sana maji ndio maana lita zangu za kunywa maji ni kubwa. Kwa hiyo ndani ya siku moja huwa nakunywa si chini ya lita kumi yaani majagi au vikombe kumi vya lita moja moja ndio ambavyo huwa mimi nakunywa ndani ya siku moja ili kuupoozesha mwili wangu na kuufanya mwili wangu urudi katika hali yake ya kawaida kwa kuwaa. Mwili unahitaji maji mengi ili uweze kufanya kazi yake sawa kama kawaida bila kupata shida yoyote hivyo. Mtu akinywa soda akinywa likuidi nyingine tofauti na maji. Mwili wake ufanyaji kazi wake unakuwa ni tofauti na mtu ambaye anakunywa maji freshi kwa kuwa soda na juisi zina kemikali ambazo hazitakiwi mwilini. Ila ukinywa wa maji inaenda kusafisha au inaenda kuyeyusha au kuchuja kuongeza maji mwilini na kusaidia mzunguko wa damu uwe vizuri. Zaidi kushinda mtu ambaye anakunywa soda au anakunywa majuisi. Kwa ombi na shauri mtu anywe maji mengi kuliko juisi au soda au vitu vingine ambavyo vina liquidi akasema haya maji na haya soda ni sawasawa kwa kuwa zote ni kemikali au vyote ni vikimiminika kwa hiyo akanywa soda akanywa na akaona amekunywa ni maji ila haitakiwi hivyo inabidi mtu anywe maji kwa wingi kuliko kunywa soda ndio maana mimi kwa siku huwa nakunywa si chini ya lita kumi za maji na soda huwa sipendelei sana kunywa kwa kuwa sio nzuri kiafya hazishauriwi kiafya kwa ndani ya mwezi huwa naweza kunywa soda mara moja au mara mbili tu ila maji huwa nakunywa mengi sana zaidi ya lita sabini ndani ya wiki. Hivyo ndiyo maisha yangu ya kila siku kwa siku si chini ya lita kumi za maji huwa nakunywa.

Kabla ya yote, kitu ambacho nafanya ili nijitunze. Kitu cha kwanza ninamwomba mwenyezi mungu, anijalie afya, njema, na miaka mingi ya kuishi. Hicho ndo kitu ambacho ni cha kwanza, kati ya vyote ambacho mimi nafanya. Kitu cha kumwomba mwenyezi mungu, anijalie afya. Kitu ambacho nafanya ili niweze kujitunza. Badaa ya kumwomba mwenyezi mungu, mimi mwenye nafanya juhudi zangu, ukiachana na kumwomba mungu. Jihudi zipi hizo ambazo nafanya? Ninafanya mazoezi sana, ili nweke mwili wangu sawa, nina situmii vyakula ambayo nihatarishi kwa afya, venye mafuta mingi, venye sukari nyingi, hua situmii sana katika maisha yangu, ili nijitunze niweke mwili wangu sawa, nakunywa wa maji mengi nakunywa maziwa kwa sana, kwa ajili ya afya ya mwili wangu, nafanya mazoezi sana. Nikiamka asubuhi huwa nakunywa maji mengi baada ya kumwomba mwenyezi mungu na kunywa maji mengi. Badaa ya kunywa maji mengi nafanya mazoezi ya kuruka kamba, ya kukimbia, kipindi nimeamuka. Nikisha maliza hayo mazoezi huwa naoga naeka mwili wangu sawa. Na jioni tena huwa narudia hayo hayo mazoezi. Nikisha maliza kazi zangu huwa namwomba mwenyezi mungu. Kwa siku yote alionipitisha pia nafanya tena mazoezi. Ili niurudisha mwili wangu katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo hua nafanya mazoezi mara mbili, si chini mara mbili kwa siku. Naeza nikafanya mara tatu mpaka mara mne ila sio chini ya mara mbili kwa siku. Mazoezi ya kukimbia, kuruka kamba. Mazoezi kama hayo ili mwili wangu uweze kuwa sawa na niweze kujitunza kwa hiyo. Jambo la kwanza la muhimu ambalo mimi hua nafanya kila siku. Ili nijitunze. Ni suala la kumwomba mwenyezi mungu anijalia afya na anijalie pumzi tele. Hilo ndo jambo la kwanza ninalolifanya. Jambo la pili hua nafanya mwenyewe mazoezi ya mwili ya kweka mwili sawa. Jambo la pili kwa kuwa asubuhi nikiamka huwa nafanya mazoezi. Na usiku ni kabla kwenda kulala hua nafanya mazoezi. Kwa hiyo, jambo la kwanza ni kumwomba mwenye mungu, jambo la pili ni kufanya mazoezi kwa bidii, jambo la tatu ni kula vizuri. Vyakula ambavyo si hatarishi kwa afya. Yaani vyakula venye mafuta mafuta. Sio vizuri katika kujenga afya. Kwa hiyo hua stumii sana vyakula venye mafuta. Ndo maana hua najitunza kwa kula vyakura vizuri kama vyakula vyote vinavohiitajika mwilini kama maembe matunda ya vitamin wanga kwa wingi. Kula ugali ndo vyakula ambavyo nakula ilivijenge mwili wangu ilivinifanya nizidi kujitunza. Jambo la nne nalofanya ni kunywa maji kwa sana. Huwa napenda sana kunywa maji. Kuliko kunywa soda au matunda au kunywa soda au juisi. Kwa kuwa juisi na soda siyo mzuri kiafya. Kwa hiyo mimi hupendelea sana kunywa maji kwa wingi. Kwa siku huwa na kunywa maji si chini ya lita kumi. Kwa hivyo ndo baadhi ya vitu ambavyo mimi nafanya. Iliniweze kujitunza na nizidi kufanya mwili wangu uwe sawa. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo mimi nafanya. Ni kumwomba mwenyezi mungu kwa kuwa bila yeye mimi si kitu. Bila yeye mimi na mazoezi si kitu. Bila ya yeye hakuna chochote ambacho naweza nikafanya kwa kujitunza. Jambo la pili nikufanya mwenyewe mazoezi. Baada ya kumwomba mwenyezi mungu hua nafanya juhudi zangu za kufanya mazoezi ili na mwenyezi mungu aone kuwa huyu mtu kaniomba kuwa anahitaji afya anahitaji mwili mzuri. Je? Yeye anafanyaje? Basi anione nafanya mazoezi ili nijitunze. Kwa hiyo jambo la pili ninalofanya ni kufanya mazoezi baada ya kumwomba mwenyezi mungu, na jambo la tatu baada ya kufanya mazoezi ni kuwacha kula au kufanya vitu ambavyo ni hatarishi katika mwili wangu. Kama kula vyakula vibaya yaani vyakula venye mafuta au vyakula ambavyo avihitajiki katika kujenga mwili. Na jambo jingine ni kunywa maji mengi maanake mwili unaitaji maji mengi ili uweze kufanya kazi yake kwa ufasaa na ufanisi kwa hiyo hua na kunywa sana maji ili niweke mwili wangu sawa. Kwa hiyo, hayo ni mambo ambayo mimi huwa nafanya ili nijitunze na ili niweke mwili wangu sawa kwa kuwa nisipofanya hayo mambo, mwili wangu hautokuwa sawa na pia nitakuwa sijajitunza. Kwa hiyo, hayo ni mambo manne makuu ambayo mimi huwa nafanya iliniweze kujitunza na niweze kueka mwili wangu sawa, bila shida yote, bila kupatwa na magonjwa, bila kupatwa na kitu chochote kibaya. Hivyo ndo vitu ambayo huwa mimi ninafanya kila siku katika maisha yangu.

Huwa nawapa ofa wateja wangu ili niongezo uzarishaji. Niki wapa ofa wateja wangu wateja hua wanaongezeka wengi. Kwa hiyo kitu ambacho nafanya ili niongezo uzarishaji wangu hua nawapa ofa wateja wangu na pia naongeza ukubwa wa bitha yangu. Kwa hiyo kama bitha ilikuwa ina milzi kumi hua naongeza milzi labla milzi kuminatatu na hua napunguza bei. Kwa hiyo milzi kumi na tatu na napunguza bei ili wateja wangu wawe wengi ili uzarishaji uwe mwingi. Pia naeka ukaribu na urafiki nao wateja wangu pamoja na wafanyibiyashara wenzangu ili wanisaidie katika kusambaza na kutangaza biyashara wanzangu.

Ndiyo nishawi kutembelea ziwa pamoja na mto. Nishawi kutembelea ziwa Victoria pamoja na mto nyasa. Hiyo ni miaka miwili tofauti niliwenda kutembelea ziwa pamoja na mto. Nilifurai sana kwa kuwa yalikuwe na mandari ya kufutia na upepo waki ulikuwa mzuri kwa hiyo. Napenda sana kuenda kutembelea ziwa pamoja na mto.

Wakati wa siku ambao huwa nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubui nikiwa nimeamka. Maana akili inakua imetulia haina mawazo yoyote mda ule ndo huwa napenda sana kufanya kazi zangu hasa hasa kazi za muhimu kwa kuwa akili yangu inakua imetulia. Japokuwa inategemea mda wa asubui nikiwa nimeamka siumwi sina shida yoyote nikifanya kazi huwa nafanya vizuri. Ila kama nina uchovu nimechoka sana mda wa asubui pia sio mda mzuri wa kufanya kazi kama nikiwa na mawazo na kitu ambacho kitaniperekea nisifanye kazi vizuri ila kwa ujumla mda ambao mimi huwa napenda kufanya kazi zangu vizuri ni wakati wa asubui nikiwa nimeamka na usiku sana mda ukiwa umeenda watu wamelala mimi mwenyewe akili yangu imetulia mda ule pia huwa napenda kufanya kazi zangu kwa kuwa huwa nafanya kazi vizuri na katika ubora kwa iyo mda ambao huwa napenda sana nifanye kazi na huwa nafanya kazi vizuri na kwa juhudi ni asubui nikiwa nimeamka na usiku wakati natakiwa nilale kwanzia saa saba saa nane saa tisa. Mda huu ndio huwa nafanya kazi vizuri na kwa ustadi wa hali ya juu kuliko mida mingine yoyote.

Kazi nafanya na timu ya mbali kwa kutumia simu ya mkononi. Nikitumia simu ya mkononi na uwezo kuhapigia kwa kutumia video na wawakapokia. Tukawa tunawonana nikawa nawaelekeza namna kufanya kazi huku tunawonana na wawo kama wanaswali au wana kitu cha kunielewesha watanelewesha huku tunawonana. Ndiyo mana nauwezo wa kufanya kazi kwa kutumia timu ya mbali kwa kutumia simu. Yani video call, tukawongea vizuri, tukawasiliana, tukaeleweshana namnabora ya kufanya kazi, ni nini kinaitajika, ni nini hakitajiki. Kwa hiyo, timu ya mbali huwa nafanya nao kazi vizuri, bira ya shida ya hote, tunafanya kazi kama tupo hote pamoja kwa kutumia simu. Ndiyo mana simu huwa siwezi kuiacha ambali na mimi kwa kua inanisaidia mambo mengi katika kazi zangu za kila siku. Inanisaidia kufanya kazi na nisaidia mambo mengi. Na ndio mana simu ndio biyashara yangu. Simu ndio ofisi yangu. Ndo mana napenda sana kufanya kazi kwa sehemiu yoyote nikiwa mbali au nikiwa karibu. Kwa kuwa nipo na simu. Hakuna kitu ambajo nitaweza kukishindwa nikiwa na simu.

Ndiyo, napenda sana mvua kwa kuwa inasaidia mambo mengi, hasa katika kukuza mimea ambayo hua napenda kupanda kama maua miti. Kwa kuwa mvua ikinyesha mimea hiyo, itapata mvua, itapata maji, hivyo ita ustawi wake utakuwa mzuri, ndio maana huwa napenda sana mvua. Pia mvua inafanya hali ya hewa iwe nzuri, inapunguza joto, inapunguza jua, mvua naipenda sana kwa kuwa inasaidia katika maisha yetu ya kila siku, ndio maana. Napenda mvua kuliko jua.

Napenda kujifunza mambo mapia kupitia mitandawo ya kijamii, yani social media, kama YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, pamoja na bathi ya website ya mbazo zinafundisha bathi ya mambo mapia. Ndiyo mana mimi napenda sana kukesha au kukaa kwenye hizo social media ambazo zinatoa elimu kuhusu mambo mapia. Ndiyo mana, mambo mengi mimi huwa najifunza kupitia mitandao ya kijami ndomana napenda kujifunza mambo mapia kupitia simuangu ya mkononi.

Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ndipo nilipomaliza masomo yangu ya elimu ya juu ya chuo kikuu na sasa hivi nina degree ya uhasibu ndo maana nilisema katika video za nyuma au audio za nyuma kuwa nimesoma mpaka chuo kikuu na nina elimu ya uhasibu na napenda sana mahesabu kwa sababu nina elimu ya uhasibu. Kwa hiyo, katika masomo au kazi ambayo mimi naipenda, ninapenda kazi ya uhasibu, kutunza hela na maswara yote yanayohusiana na fedha kwa kuwa nimeisomea na nina uelewa nayo ndio maana ninapenda kazi ya uhasibu, na masomo ambayo ninapenda kuhusu uhasibu ni bookkeeping accountant pamoja na hesabu, yaani mathematics. Hayo ndiyo masomo ambayo mimi huwa nayapenda katika masomo yangu yote. Masomo ya uhasibu yaani book keeping commerce na hesabu. Pia kazi ambayo nayapenda ni kazi ya uhasibu. Jinsi nilivyochagua njia. Njia hii nilichagua kutokana na wazazi wangu. Babangu ni mhasibu na anapenda sana masuala ya uhasibu. Nahisi hata mimi kanishawishi nipende hii kazi ya uhasibu na nipende masomo ya uhasibu. Mbaka leo nimeendelea kusoma masomo ya uhasibu nimeendelea kukaa katika kazi za uhasibu kama yeye ambavyo bado yupo kwenye maswara ya haya. Kitu nachokipenda zaidi kuhusu haya masomo au hii biashara nakumbuka ni mwanzoni kipindi cha elimu ya shure ya msingi na nilikuwa sipendi kabisa masomo ya mahesabu. Yaani nilikuwa sitamani kabisa na sikuwaza kama ntakuwa mhasibu au kupenda mahesabu. Kwa kuwa mwalimu wetu wa shure ya msingi alikuwa ni mkali sana alikuwa anachapa hivyo. Akapelekea hata mimi kuchukia somo la hisabu na kuchukia mahesabu kwa ujumla ila kitu ambacho nilipenda baada ya kufika sekondari. Nikakutana na watu wapya, nikakutana na mazingira mapya, nikakutana na warimu wapya. Wakanifunza, wakanifanya mimi, nipende hisabu. Wakanifanya mimi, nipende mahisabu, nipende uhasibu. Ndo maana mpaka leo nipo kwenye uhasibu. Hicho kitu ambacho napenda katika maswara ya hesabu. Walimu wangu walinifanya nitoke kwenye kuichukia hesabu mpaka nije kuipenda hesabu. Changamoto ambazo nazipata kwenye uhasibu au masomo ya hesabu. Ni pale ambapo ninafanya maswara ya hesabu na nafikia mwisho. Ila nakuwa nimekosea swali au kisegemu kidogo tu na inanigharimu kuanza mwanzo kabisa wa hesabu yangu au mwanzo kabisa wa kabati langu ili niweze kusahihisha makosa yangu na unashangaa. Ninaanza mwanzo kabisa ira ni kosa nililoifanya ni dogo tu. Labla erufi moja au namba moja ndo imenifanya mimi. Nianze mwanzo kabisa kufanya hesabu yangu upya. Hilo ndo kitu ambacho sikipendi kabisa kuhusu maswara ya uhasibu na kitu ambacho nakipenda au kitu ambacho napenda kubadilisha katika masomo haya ni ile akili au mentality ya wanafunzi kuona kama hisabu ni kitu kigumu au maswara ya hisabu ni somo gumu natamani nitengeneze njia ya kufanya wanafunzi au watu wengi waipende hisabu na waache kuichukia maana sisi tumejengwa kuwa hisabu ni janga la kitaifa yaani watu wengi wanaichukia ndio maana natamani kubadilisha hiyo akili ya watu na kuwacha kuwaza kuwa hesabu ni shida au hesabu ni ngumu na badala yake waanze kuipenda. Ndo maana mimi nilikuwa naichukia mwanzo ni kwa ajiri ya watu walikuwa wanao wanaichukia na mimi wakafanya niichukie ila kumbe hesabu sio ngumu hesabu so shida kama ambavyo watu wengi tunaambizana au tunaoneana ila ni vile tu watu wanapeana habari kuwa hesabu ni ngumu hesabu ni hivi mwalimu huyu ni mkari mwalimu huyu ni hivi kumbe sio hivi yaani haiko kabisa hivi ndo maana hicho kitu natamani kabisa ukibadirishe ili watu waache kuona hesabu ni somo gumu.

Ndiyo navaa saa kwa ajili ya kujua muda na kwa ajili ya kwenda muda kwa hiyo saa ninavaa kwa ajili ya kunisaidia mambo mengi hasa yanayohusu maswala ya wakati kwa sababu bila kuvaa saa au bila kuwa na kifaa ambacho kinakuonyesha muda. Mambo mengi yanaweza kukupita au yanaweza yakakukosa kwa kuwa hautoenda na muda hautojua saa hivi ni saa ngapi itabidi ufanye hivi itabidi ufanye vile ndiyo maana mimi huwa navaa saa kwa ajili ya kufanya mambo yangu kwenda na wakati.

Ndiyo, hua napenda kuendesha baisikeli kwa kuwa ni moja ya mazoezi. Ukiachana na kutembea kwa miguu kwa ajili ya kusafiri, basi baisikeli ndio njia nyingine ambayo natumia kwa ajili ya kusafiria kwa kuwa nayo ni moja kati ya mazoezi ya kueka mwili sawa. Ukifanya mazoezi kwa kutumia baisikelo, unaeza ukawa unasafiri kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine, hapo hapo huku unaweka mwili wako sawa kwa hiyo. Baisikeli huwa naendesha mara moja moja kwa ajili ya kueka mwili wangu sawa.

Najihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi kwa kuwa biashara yangu inaenda vizuri na napata wateja kila siku kutoka sehemu mbalimbali kwa sababu ya ubora wa kazi yangu na uzoefu nilio nao juu ya kazi yangu na jinsi ninavyowapokea wateja wangu. Hivyo, ninajihisi vizuri kabisa katika tathmini za kazi zangu kwa kuwa haziendi, vibaya zinaenda vizuri napata wateja wengi napata uzoefu kila siku iitwayo leo.

Kuwasiliana na watu napenda kuwasiliana nao kwa kutumia mawasiliano ya video kwa kuwa. Na uwezo wa kumuona, ana uwezo wa kunielewesha kitu na mimi nina uwezo wa kumuelewesha tukiwa tunaonana kwa hiyo, mawasiliano ambao napenda kuwasiliana na watu ni kwa njia ya video kwa kuwa ni mazuri na yanavutia na naweza kuya edit.

Kati ya upepo na ac, huwa napendelea vyote. Japokuwa, inategemea na sehemu niliopo na kitu ambacho kipo mda huo. Kama sehemu haina ac, basi huwa napendelea kutumia upepo wa feni au upepo wa asili, yaani upepo unaofuma wenyewe. Ila kiafya huwa napendelea sana kutumia upepo wa asili kuliko kutumia ac.

Kuna aina nyingi za juisi za matunda ambazo napenda kama juisi ya miwa, juisi ya maembe, juisi ya maparachichi na juisi ya nanasi. Hizo ni baadhi ya juisi ambazo mimi napenda kuzitumia nikiwa nakula au baada ya kula. Kwa kuwa zinaladha nzuri, hazina athari yoyote kwenye mwili wa mwanadamu, yani zinahitajika katika mwili wa mwanadamu. Kwa sababu, juisi yake ni sawasawa na kula matunda na matunda au juisi ya matunda inahitajika katika kujenga mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo, huwa napendelea sana kula juisi ya matunda kama juisi ya embe, juisi ya nanasi, juisi ya parachichi. Hizo ndiyo baadhi ya juisi ambazo napenda. Japokuwa, sipendelei juisi hizo aweke sukari yoyote. Napenda akishamenya maembe, wakishamenya matunda hayo wakiyasaga waache hivyo hivyo wasiongeze sukari yoyote maana yake sukari sio nzuri kiafya ndiyo maana mimi huwa sipendelei sana kula sukari sana kwenye vyakula vyangu napenda iwe fresh kama ni juisi ya matunda yawe fresh yasiongezwe sukari yoyote sukari iliyopokwenye matunda hiyo hiyo inatosha na hiyo hiyo inafaa kwa hiyo juisi ambazo mimi napenda ziko nyingi.

Huwa napenda kucheza mpira wa miguu nikiwa na marafiki zangu, napenda kucheza game nikiwa na marafiki zangu, napenda kwenda mahali kula, kunywa, kuenjoy kwa pamoja nikiwa na marafiki zangu pia napenda kutizama movie pamoja na marafiki zangu hivyo ni vitu baadhi ambavyo napenda kufanya nikiwa na marafiki zangu. Napenda kukaa nao, kujadiliana mambo mbalimbali kuhusu biashara, kuhusu maisha kwa ujumla, kubadilishana mawazo yote kuhusu maisha kwa ujumla hivyo ndiyo vitu baadhi ambavyo mimi huwa napenda nikikaa na wenzangu tuwe tunaongelea au tuwe tunavifanya ila sana sana tunakuwa tuna refresh mind, siyo muda wa kuwaza kuwaza mawazo mengine tena mabaya muda ambao mimi nakuwa na marafiki zangu ni muda wa kurelax kuwa kutuliza akili yetu kuwaza maisha yetu mengine yanaenda aje kufurahi kwa ujumla kucheza mpira kucheza game. Kupotezana au kufarijiana kwa namna hiyo ila sipendelei nikikaa na wenzangu kupeana mawazo kuwa na msongo wa mawazo ila napenda nikikaa na wenzangu tuwe tunapeana mawazo mazuri tunafarijana kama tuna shida tunashauriana. Njia gani ya kuepuka hizo shida ndiyo kitu ambacho ninapenda nikifanya na wenzangu.

Kuna mambo mengi nilikuwa napenda kufanya kipindi nilivyokuwa mtoto. Kama kukimbia, kucheza mpira miguu, kucheza mpira wa kikapu. Hayo ni mambo baadhi ambayo nilikuwa napenda sana kufanya nilivyokuwa mtoto. Ila sasa hivi yamebadilika ninapenda machache mengine yake nimeyaacha. Kama kuendesha magurudumu ya magari nilikuwa napenda sana kuendesha kipindi cha utoto wangu. Ila sasa hivi kuendesha magurudumu siendeshi nimekuwa mkubwa ni na mambo mengine. Ila baadhi ya mambo ambayo nilikuwa nafanya utotoni. Na sasa hivi nafanya ni kama kucheza mpira. Kucheza gemu na wenzangu. Hayo mambo mpaka sasa hivi bado nafanya kwa iyo. Kuna mambo mengi nilikuwa nayapenda kufanya ototoni. Nilikuwa napenda kukimbia. Nilikuwa napenda kulia. Nilikuwa napenda mambo mengi sana katika utoto wangu. Nilikuwa nayafanya nilikuwa nayapenda sana. Japo kuwa sasa hivi hayo mambo siyafanyi kwa kuwa na umri umeenda. Siwezi kufanya tena mambo ya utoto nilikuwa napenda kuogelea zamani. Sasa hivi sipendi nilikuwa napenda kuendesha matoi ya magari. Sasa hivi sipendi nilikuwa napenda kutengeneza watu kwa kutumia udongo. Udongo mfinyanzi unaunda watu kupitia udongo ila sasa hivi hayo mambo sifanyi. Hayo mambo ni baadhi ya niliyokuwa nayapenda na niliyokuwa nayafanya enzi za utoto wangu ila sasa hivi siyafanyi tena. Kwa hiyo mambo kama kutengeneza watu kwa kutumia udongo, kutengeneza magari, kutengeneza vitu mbali mbali kupitia udongo mfinyanzi nilikuwa nafanya kipindi cha utoto ila sasa hivi sifanyi. Mambo mengine nilikuwa napenda sana udogoni kuenda kucheza, nilikuwa napenda sana kuenda kwa watu kukaa ila sasa hivi sipendi, kipindi cha utoto nilikuwa napenda sana kuangalia katuni ila sasa hivi siangali sana katuni naangalia vipindi vingine nje ya katuni ila enzi za utoto nilikuwa napenda sana kukaa kwenye tv kuangalia katuni kuangalia ma tamthilia za kuigiza za kiswahili za kutisha ila sasa hivi nimebadilisha huwa sipendi sana kuangalia tv badala yake huwa napenda kukaa na kutumia simu. Hivyo ni vitu baadhi ambavyo niikuwa napenda sana kuvifanya kipindi cha utoto wangu na sasa hivi huwa sipendi. Kwa hiyo hayo ni mambo baadhi ambayo enzi za udogoni nilikuwa napenda sana kuyafanya.

Michezo ambao napenda kutizama ni michezo ya mipira wa miguu au mpira wa kikapu kwa kuwa ninaipenda na ninaweza kuicheza hasa hasa mpira wa miguu. Ndio maana ndiyo mchezo pekee ambao muda mwingi huwa nakaa nauangalia nakaa nacheza nikiwa mwenyewe, nikiwa na mwanangu, nikiwa na familia yangu kwa ujumla huwa natumia muda mwingi, nikiwa nacheza, nicheze mpira wa miguu au kwenye magemu tuwe tunacheza gemu na mipira. Hivyo mchezo ambao naupenda ni mchezo wa mpira wa miguu ndio sana sana. Alafu nafuata mchezo wa mpira wa kikapu yaani basketball. Mchezo naokumbuka niliotazama wa kushangaza ni mchezo wa fainali ya kafu Simba pamoja na mwaka juzi simba ilifika fainali ndio huo mchezo ulikuwa wangu niliutazama. Mpaka Simba akatolewa kwa mikwaju ya penalty na hiyo timu mpaka wakachukua kombe la CAF ila Simba hawakuweza kupita kwa kuwa Simba mimi ndio timu yangu, klabu yangu ninayoipenda kwa hapa Tanzania na nilifurahi kuona imeweza imefika fainali ya CAF Shirikisho, japo haikuweza kutua ubingwa, japo kuwa nilifurahi kuona timu yangu imefika kwa mara ya kwanza fainali na imekuwa mshindi wa pili. Kwa hiyo huo ndio mchezo ambao nilifurahi kuutazama na nilipenda kuutazama. Mpira mimi napenda kutizama katika mabanda ambapo watu wengi wanakuwepo. Maana ukitizama mpira kwenye mabanda watu wengi wakiwepo inakuwa na raha, inakuwa na mshamsha, inakuwa na hamasa ya kutizama mpira kwa muda mrefu na wala hautoboeka ukilinganisha na ukiangalia mpira ukiwa mwenyewe nyumbani au ukiwa na watu wawili watatu. Inakuboa kuliko unavyoenda kuangalia mpira kwenye vibanda ambapo watu wengi wanakuwepo watu zaidi ya hamsini. Mnaangalia mpira humo. Hiyo ndio huwa napenda sehemu hiyo kuenda kutizama sehemu ya kwenye vibanda. Nahisi furaha wakati natazama mpira. Muda naotizama mpira najiona kama na mimi ndio mhusika wa mpira. Na mimi ndio nacheza mpira kwa hiyo. Hua napenda sana kwa kuwa naupenda mpira. Naupenda kuangalia naupenda kucheza kwa hiyo. Hata nikiwa naangalia najiona kabisa ni mimi nacheza na wachezaji wakikosea huwa nakasirika kabisa kwa kuwa natamani na mimi ningekuwepo kwenye moja ya kikosi. Au kwenye moja kati ya wachezaji ili na mimi niweze kucheza kwa kuwa napenda timu. Napenda mpira na napenda watu wacheze vizuri. Hasa nikiwa naangalia mechi ya timu yangu ikiwa inacheza. Kwa sababu michezo hii naipenda kwa sababu wazazi wangu nawao wanapenda. Babangu ni mshabiki wa yanga mimi mshabiki wa simba kwa hiyo. Katika mechi hizo tunakua tunataniana kwa sababu yeye ni mpizani wangu na mimi ni mpizani wake. Tumepishana timu kwa hiyo yeye amenishawishi mimi nipende mpira kwa kuwa na yeye anafuatilia mpira. Kwa hiyo hicho kitu ndio kimenifanya mimi niweze kupenda mpira na niweze kufuatilia na niweze kuangalia vizuri na kwa sababu yeye babangu anapenda kufuatilia mpira na hivyo mimi nime lisi kutoka kwake kupenda mpira na anapenda kutizama anapenda kuangalia kwa uyuma ndio maana napenda sana kutizama mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu ndio huwa mchezo ninaopenda kushinda michezo yote ya mipira.

Shughuli zangu kipindi cha msimu au kipindi cha mvua ni kuhusu ukulima. Huwa napenda kufanya mambo yanayohusu ukulima kama vile kupanda miti, kupanda maua kwa kuwa nikipanda maua au nikipanda mmea katika kipindi cha mvua. Basi wa hilo au mmea huo linachanua vizuri na linaota vizuri bila ya shida yoyote kwa hiyo. Kitu ambacho napenda kushiriki wakati wa mvua ni kulima na kupanda maua au kupanda mimea yoyote kama miti. Hivyo inachanua vizuri katika msimu wa mvua kwa hiyo. Kitu ambacho napenda kukifanya au shughuli ambao naipenda kuifanya wakati wa mvua. Ni kupanda miti na kupanda mazao yote kwa ujumla. Mvua napenda kwa kuwa inanishawishi mimi kufanya kazi nzuri na kufanya kazi bila kuchoka. Kwa sababu kukiwa kuna mvua hata ufanya kazi masaa mangapi. Mwili wako haujihisi kuchoka. Ukilinganisha na kufanya kazi kipindi cha jua kali. Jua kali linafanya mwili uwaikuchoka kwa hiyo napenda sana mvua hali ya hewa ya mvua. Kwa sababu inafanya mwili wangu usichoke na pia mazao mengi au vitu vingi ukipanda katika msimu wa mvua vinastawi bila ya shida yoyote kwa hiyo kati ya mvua na jua huwa napenda sana msimu wa mvua. Mvua naipenda bila ya shida yoyote. Na siku ya mvua ambayo ilinyesha nikafurahia zaidi ni siku ambayo nilitoka kupanda mazao yangu. Na sikujua kama mvua itanyesha. Nilikuwa nimeshajianda kwa ajili ya ukulima. Ila mwenyezi mungu akajalia. Nimemaliza tu kupanda. Na nipo nilikuwa nimeanza tayari kwa ajili ya kumwagilia. Ila mda huo huo mvua ikanyesha. Ile siku nilifurai kwa kuwa mvua ilinisaidia kumwagilia. Nilipokuwa nimepanda hivyo na nikaondoka hivyo. Sikuweza kumwagilia tena kwa hiyo mvua ilinisaidia. Kurahisisha kazi yangu ya kumwagilia siku hiyo. Kwa kuwa sikuweza kuendelea tena kumwagilia mvua ilinisaidia kumwagilia. Mvua inabadilisha mpango wangu kwa kuwa inanipatia kipato. Ina save maisha yangu kwa kuwa mvua ikinyesha. Huwa nakinga maji hivyo matumizi ya maji ya dawasko huwa yanapungua. Kwa hiyo natumia maji ya mvua kwa ajili ya mambo yangu mengine kama kuoga kupikia kufanyia mambo mengine. Hivyo mvua inanisaidia inasevu hela. Baada ya kutumia maji ya dawasko huwa natumia maji ya mvua. Baada ya kununua maji ya dukani kwa ajili ya kunywa hua natumia maji ya mvua kwa hiyo mvua inasaida ina faida kubwa sana kwenye maisha yangu ndiyo maana naipenda. Wakati mvua inanyesha huwa nahisi sauti nzuri hasa nikiwa nimelala napenda sana kulala kipindi cha mvua kwa kuwa. Sauti ya mvua inanifanya nilale vizuri, inanifanya niondoe stresi, inanifanya nisiwe na mawazo yoyote. Kwa hiyo huwa napenda sana mvua katika kila idara kwa kuwa inanisaidia mambo mengi hata sauti yake ikiwa inapigia kwenye bati mda wa kulala inanifanya usingizi wangu uwe mzuri na mororo bila ya kuwa na shida yoyote. Kwa hiyo mvua ni kitu ambacho ninakipenda sana kwenye maisha yangu natamani ikiwepo mda mwingi wa siku kuliko jua. Natamani mvua ndio ingekuwa asubuhii na mchana ila jua likae masaa mawili au matatu tu kwa siku ila mda wowote kuwe kuna mvua kwa hiyo. Kati ya mvua na jua mimi napenda sana kipindi cha mvua kwa kuwa kinanisaidia katika mambo yangu mengi. Kinanisaidia katika biashara zangu hasa za ukulima nikipanda na mvua ikiwepo mazao yanastawi kuwa vizuri. Yanakuwa mazuri hayashambuliwi na wadudu ukilinganisha na kipindi cha jua kali kumwagilia inakuwa shida. Inabidi utumia maji ya dawasko. Hela inakuwa nyingi ya kumwagilia na unabidi ununue madawa mengi. Kwa ajili ya kupulizia mimea yako isiliwe na wadudu ila kipindi cha mvua. Hayo mambo yote yanakuwa kwa kiasi kidogo. Hauwezi kumwagilia kwa maji ya dawasko. Unatumia maji ya mvua ambayo haya uyalipi kwa kitu chochote. Pia madawa inakuwa ni bei ya chini kabisa hutatumia madawa mengi kudhibiti magonjwa katika mimea yako hivyo napenda sana kipindi cha mvua kuliko kipindi kingine chochote kwa kuwa kinanisaidia sana katika maisha yangu.

Harufu ambayo naipenda ni harufu ya mvua. Mvua ya huwa ina harufu nzuri na pia harufu nayoipenda harufu ya parfumu. Kuna baadha ya parfumu huwa zinanukia vizuri hivyo, zinanifanya nipende kuzisikia, nipende kuzinusa. Kwa hiyo harufu ya parfumu huwa napenda sana na ndo harufu nzuri ambayo mimi huwa naipenda.

Mnyama wangu wa kufugwa au naetaka kumfuga ni mbwa. Hapa nyumbani ninafuga mbwa japo sio mbwa mbono nataka nataka nije ni siku nije kufuga mbwa ina German Sefford. Huyo mbwa na mpenda na ni mbwa wa ndoto yangu. Natamani siku moja naweze kumfuga japo kuwa kwa sasa hivi. Mipango yangu bado haijakaa sawa kiuchumi kwa kuwa mbwa hawa German Sefford huku wanauzwa beyi kubwa sana. Zaidi ya laki tano kwa mtoto wa miezi miweli hivyo. Mipango yangu bado haijakaa sawa ikika sawa. Mbwa aina German Shepherd ndio mbwa ambaye natamani nijini mfuge na awe rafiki angu. Kwa sababu ana sifa nyingi ambazo nimezidadisi na nimeziona kwa mbwa wengine. Wa German Shepherd ambazo nimezipenda na tamani. Na mimi niweze kumiliki mbwa aina hiyo ili na mimi aweze kunipa hiyo faida. Kwa sababu ana akili sana anayerewa na ni rafiki wa binadamu kimfundisha anayerewa. Na nirafiki pia watoto anawezo kukana watoto akamlinda mtoto bila ashida yoyote mbwa aina German Shepherd hila ukipenda vizuri, ukimtunza, ukimjali na yeya atakutunza, atakujali na atakupenda. Hata kama ukiona watoto na mtoto, hata kama mtoto hako ni mtundu vipi. Bali mbwa aina German Shepherd hila naeza akakaa naye vizuri, haka mtriti vizuri bila ya shida yoyote. Kwa hiyo, mnyama ambaye mimi napenda kumfuga ni mbwa aina German Shepherd. Japokuwa hapa nyumbani, ninafuga mbwa baadhi ila mbwa kawaida, izi mbegu za kawaida. Bado sijapata pure German Shepherd ya mbwa ndoto yangu. Pia mnyama mwngine ambaye nataka nimfuge ni paka. Paka ni mnyama ambaye natamani siku moja ni mfuge. Paka wazuri wale, weupe, wenye manyoya makubwa. Paka wale ni wazuri napenda kwa jiri ya mapambo pamoja na mbwa zi aina ya papi zi umbwa mapambo na nyewe na tamani nije siku moja ni wafuge. Japokuwa kwa sasa hivi hadi yangu wa kiuchumi bado haijaka vizuri ila hao umbwa ndo aina ya wanyama ambao mimi na tamani kuja kwa fuga. Kwa sababu wanaelewa na ni warafiki pia wa binadamu hawezi kwadhuru binadamu kama amekuzoea na kama na urafiki na wewe hawezi kuja kukuzuru. Napenda wanyama pori kwa kuwa wao ukiwafundisha vizuri na ukiwapenda basi na watakupenda na watakufanyia kila kitu ambacho ni chema kwa kuwa watu tumezo ya kuona wanyama poli ni wanyama wakali ila siyo hivyo. Mnyama poli yoyote ukimchukua kipindi upo mdogo uka mpenda uka mjali ukimtunza vizuri na akajiona yupo huru kwako. Anaweza akafanya chochote, asipigwe, asifukia, asifanyiwe kitu chochote. Basi mnyama huyo hato kuzura, hato kufanya kitu kibaya. Ndiyo mana mimi napenda wanyama poli kujia kuwafuga. Kwa kuwa hawana madhara yoyote endapo ukiwapenda vizuri ukiwatunza kwa hiyo hao ndi wanyama ambao natamani siku moja nije kuwafuga na na wapenda. Mbwa ina German Shepherd pamoja napaka wazuri wale wa mapambo do na wapenda. Mmbwa aina German Sheffard yanafanya mambu mengi ya kuchekesha, pia baka anafanya mambo mengi ya kuchekesha, endapo kikanae, ukimpenda, ukimona kama rafiki yako, na yeye atakuona kama rafiki yake, anaweza kacheza na wewe, akafanya mambo mengi, anaweza kakutupia kiatu, ukakifata, anaweza kakufanya michezo yote, ukachezanae mpila, kwa hiyo, mbwa iaina ya German Sheffard ni mbwa ambaye anachekesha, anafanya mambu yote kama binaradamu, kama ukimzoesha, ndo maana ndi aina ya mbu ambaye mimi na tamani kumfuga na ndio mnyama ambaye mimi na tamani siku moja kumiliki ila kwa sasa siwezi kumiliki kwa kuwa mipango yangu na hela kiuchumi bado sijakaa vizuri kwa kuwa yale mbwa wanaitaji matunzo wanaitaji upendo CO2 wa hela wanaitaji mda mtu kainaye umuangalia umuigeshe ila kwa sasa hivi mdawuo bado mimi sina ndo maana sijaona mbwa Aina German Sheffield. Hila nikishaka saa kiuchumi. Na nikiweza kumleta nikiweza kuona hapa sasa hivi. Ninaweza nikampenda. Ninaweza nikamjali bila ye kupata shida yote. Basi nitatafuta mbwa Aina Iwa German Sheffield Pamoja na paka mzuri kwa ajili ya mapambo kwa ajili ya kuinda panya kwa ajili ya kunifraisha na mimi. Hao ndio wanyama ambao mimi natamani kuja kuwamiliki siku moja.

Kuna nchi nyingi ambazo natamani kuenda kuitembelea, ila moja kati ya hizo, napenda kuenda kutembelea Paris, pamoja na Dubai. Kwa nini, kwa sababu Paris kuna vivutio vingi ambavyo, vinaonekana kwenye TV, vinaonekana kwenye mitandao ya kijamii, natamani siku moja kuenda kuviona, mi mwenyewe, ana kwa ana, pamoja na Dubai. Hivyo ni baadhi ya vivutio ambavyo mimi, au vitu ambavyo yanafanya mimi, nipenda kuenda kutembelea nchi hizo za Dubai, pamoja na Paris. Natamani kuenda kutembelea Paris kwa sababu ya kuona mlima ambao umebeba umaarufu kwa jina hilo la Paris. Pia natamani kuenda kuona uwanja na nafuatilia sana mpira kwa hiyo natamani kuenda kuona uwanja wa Paris, Paris Saint Germain, PSG. Natamani kuenda kuona uwanja wao, natamani kuenda kuona mandhari ya huko. Pamoja na Dubai natamani kuenda kuona jangwa, lilivyo, watu wanavoishi, maisha yao kwa ujumla. Pia mandhari yao ilikoje, hali ya hewa yao ikoje. Ndio maana natamani kwenda kuona. Hizo nchi mbili Paris pamoja na Dubai. Kitu ambacho nakikumbuka nilicho kisikia katika nchi hizo. Ni mlima au gorofa refu lililopo nchini Paris. Hicho ndo kitu ambacho ninakikumbuka nimekisikia na natamani kuenda kukiona. Ni gorofa refu kabisa lililopo Paris pamoja na Dubai. Kitu ambacho nimekisikia na natamani kwenda kukiona. Natamani kuenda kuona jangwa natamani kuenda kuona ngamia natamani kuenda kuona jinsi ya kukimbia na pikipiki kule jangwani ni vitu ambavyo nimeviona na nimevisikia na natamani kuenda kuviona hivyo vitu katika nchi hizo. Hicho hivo ndo basi vitu ambavyo natamani kuenda kuviona kuhusu hiyo. Ninapofikiri kuhusu safari hiyo. Naona itakuwa ni safari ndefu yenye matumaini na yenye furaha kwa kuwa sijai kusafiri nchi za nje. Sijai kupanda ndege kwa hiyo hiyo safari itakuwa ni safari yangu pendo kwa kuwa nitakuwa nimepanda ndege kwa mara ya kwanza. Pia nimeenda nchi ambazo natamani kuenda kuziona. Kwa hiyo hiyo safari itakuwa ni safari ya kitofauti kati ya safari zote ambazo mimi nishawahi kusafiri. Ndo maana napenda kuenda hizo nchi. Hizo nchi ndo nchi ambazo mimi kiukweli napenda kwenda kuziona Paris pamoja na Dubai. Hizo nchi mbili ndo nchi ambazo mimi napenda kwenda kuziona kwa sababu ya vivutio na mandhari yaliyopo kule pamoja na watu wake. Ninasikia ni wakarimu japo sijai kufika. Ndiyo maana natamani kwenda kuwaona watu wake wanavoishi. Maisha yao kwa ujumla. Nasikia maisha yao yapo juu ila natamani kwenda kuona. Hela za kule vitu wanavyofanya. Jinsi gani teknolojia imeendelea kwao. Mambo gani ya kufanya. Vitu vya kujifunza kule. Ndiyo maana natamani kwenda kule. Maana wao wametuzidi kila kitu wqmetuzidi kwenye maswala yoyote ya teknolojia. Ndiyo maana natamani kwenda kule. Hili niweze kujifunza mambo mengi kuhusu teknolojia ya kwao ili na mimi niweze kupata idea na akili kuhusu wao walichokifanya na sisi tuweze kukiboresha au tuweze kukifanya tuwe zaidi kama yao au tuwafikie walipo wao ndio maana napenda kwenda katika hizo nchi mbili ya Paris pamoja na Dubai.

Kipindi cha jua kali huwa napenda kuvaa kofia ili nisiungue na jua pia napenda kutumia mwavuli kutembea kwa kuwa huku kwetu jua linakuwa ni kali sana. Pia wakati wa jua kali napenda sana kukunywa maji mengi kwa kuwa mwili wangu wakati wa jua kali huwa unatokwa na jasho sana. Kwa hiyo kurudisha ile jasho mwilini huwa napendelea sana kunywa maji mengi wakati wa kipindi cha jua. Kwa hiyo jambo ambalo ninalifanya mara nyingi sana kipindi jua kali lipo. Mimi hua nakunywa maji kwa wingi kushinda kipindi kingine chochote ndio maana kwa siku kwa za kawaida hua nakunywa maji lita kumi. Si chini ya lita kumi ila kipindi cha jua kali hua nakunywa maji zaidi mara mbili ya siku za kawaida. Kwa hiyo kwa siku za jua kali hua nakunywa maji zaidi ya lita kumi na tano mpaka lita ishirini kwa siku. Kwa kuwa mwili wangu hua unahitaji maji mengi. Kwa kuwa mimi kipindi cha jua kali mwili wangu huwa unatoka sana jasho kwa hiyo natumia muda huo kunywa maji ili kurudisha mwili wangu katika afya yake ya kawaida. Ndiyo maana nakunywa sana maji wakati wa jua kali. Hicho ndo kitu ambacho napenda sana kukifanya wakati wa jua kali.

Kuna vyakula vingi vya jadi ambavyo navipenda ila kimoja wapo kinaitwa ugali wa kiverege. Yaani huu ugali ni kama ugali wa mtama. Wengine wanakula ugali wa sembe ila sisi kule kwa jina na jadi tunaiita ugali wa kiverege. Huu ni ugali mzuri kabisa unatumika hata kutengenezea mikate. Kuna baadhi mikate inatumika na huu ugali wa kiverege. Kwa hiyo ni unga ambao ni mzuri wa kutengenezea ugali, mandazi, chapati. Ni unga mzuri kabisa unaleta nguvu. Na ni unga asili ambao unatumika kutengeneza ugali wakiverege. Unaitwa kiverege kwa lugha yetu ya kijijini. Yaani ya jadi ya iringa. Ndo tunaita unga wakiverege. Pia tunaugali wa mtama uwele. Hizo ni baadhi ya vyakula vyetu vya jadi ambavyo ni vizuri vinavutia na vinaleta nguvu. Katika mwili vinalinda mwili dhidi ya magonjwa. Kukua unga ule au ugali ule umetangenezwa na virutubisho zaidi ya vimoja ambavyo ni vya asili na vizuri kabisa na jinsi ya uandaaji wao watu wapo maalum ambao wanajua kuanda ugali huo au unga huo kwa hiyo si kila mtu anajua kuandaa na sio kila mtu anajua kuupika ndio maana huwa napenda sana chakula hicho cha jadi kwa mambo yangu mengine kama kula.

Mnamo mwaka elfu mbili kumi na tisa niliweza kuibiwa akaunti yangu ya YouTube na mwizi ambaye nilimtajia password yangu ya YouTube pamoja na ya email na yeye akaweza kudukua channel yangu bila mimi kufahamu. Toka mwaka huo niliweza kujua na niliweza kusoma na niliweza kujifunza namna kulinda faragha yangu ya mtandaoni na mpaka hivi sasa ninalinda faragha yangu ya mtandaoni kwanza kwa kueka nywila kwenye kila sehemu yangu yaani kueka password kwenye kila sehemu yangu na password ambayo ni ngumu sio tarehe yangu ya kuzaliwa sio mwaka wangu ya kuzaliwa na wala sio vitu ambavyo ni rahisi kukisiwa. Huwa naweka hivyo kwenye simu yangu, kwenye email yangu na kueka tool verification method kwenye kila email zangu pia naweka phone number, recovery phone number na eka email recovery hivyo ndo vitu ambavyo natumia kulinda faragha yangu pia baathi ya vitu vyangu huwa na visevu katika google drive. Nikisha malizi kuviangalia huwa navieka Google Drive na navihifadhi huko bila ya kuvitumia tena. Huku kwenye video za kawaida huwa na futa tu.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa. Mwaka elfu mbili na mbili nilizaliwa mkwani tanga nchini Tanzania. Na mwaka elfu mbili na sita tuliweza kuhama mkwani tanga tukahamia kibaha mkoani pwani. Ndiyo mpaka sasa hivi tunaishi huko kwa hiyo. Hapa ninapoishi sio mahali ambapo nimezaliwa. Hapa tumehamia toka mwaka elfu mbili na sita kama si elfu mbili na tano. Mpaka leo mwaka elfu mbili na ishirini na sita kwa hiyo hapa ninapoishi sasa hivi sio mahali ambapo nimezaliwa ijapokuwa mahali nilipozaliwa huwa naendaga mara mojamoja kutembea. Pia kusalimia ndugu jamaa na marafiki zangu wa kipindi kile cha nyuma japokuwa sio wote ambao nawakumbuka kwa kuwa tulihama kipindi mimi nilipokuwa mdogo kabisa nilikuwa na miaka si chini ya miaka mitano. Kwa hiyo kukumbuka kila kitu inakuwa ni ngumu. Kwa sababu nilikuwa mdogo kipindi kile na hata mambo niliyokuwa nayafanya au watu niliokuwa nacheza nao si rahisi kuweza kuwakumbuka kwa hiyo. Mahali ambapo naishi hivi sasa sio mahali ambapo nimezaliwa. Nilizaliwa mkoa mwingine ila nahishi mkoa mwingine. Japokuwa ni nchi hiyo hiyo moja nchi ya Tanzania ila mikoa miwili tofauti nilizaliwa tanga ila hivi sasa naishi pwani kibaha.

Jambo ambalo nafanya ninapotaka kustarehe kwanza naangalia familia yangu kama ishakula na ina hela ya kesho. Kama inavyo hivyo vitu ndo naenda kustarehe na nikiwa naenda kustaree huwa napenda sana kuenda na mke wangu. Pia na familia yangu kwa ujumla ndo tunaenda kustarehe kula kunywa kucheza kuenjoy na kufanya mambo mengine huko kwenye starehe. Au napenda niende na marafiki zangu ndugu, jamaa na marafiki, tukaenjoy wote, tukale, tukanywe, tukacheze huko, tukiwa wote, tukiwa nafuraha hivyo, ndio vitu ambavyo napenda wakati wa kustarehe ila. Kabla sijaenda kustare ila huwa nawangalia familia yangu. Wanahela ya kesho, wana nini changamoto. Wanahitaji gani ambalo ni la muhimu kushinda starehe zangu. Nikishajua hayo mambo nawapa hela, ntugu zangu, familia yangu. Kwanza, wakishamaliza shida zao na mimi hela itakayobaki ndio natatumia kuenda kufanya starehe ila kabla kuenda kufanya starehe, huwa nawaangalia kwanza familia yangu. Mwanangu, wazazi wangu, baada kuangali hao ndo naenda kwenye starehe. Hivyo vitu ndo nafanya wakati ambapo nataka kuenda kwenye starehe.

Kifaa ambacho mimi siwezi kuishi bila chenyewe ni simu pamoja na kompyuta kwa kuwa. Hivi vifaa vya teknolojia ndo vifaa ambavyo vina nisaidia mimi niweze kujuana na watu wengi, vinanisaidia kunipatia wateja wengi, vinanisaidia kupata uzoefu wa vitu mbalimbali kwa hiyo. Simu yangu ya mkononi pamoja na kompyuta ni vifaa ambavyo siwezi kuishi bila vyenyewe kwa kuwa. Maisha yangu asilimia kubwa vipo kutokana vyenyewe kwa sababu. Vyenyewe ndo vinaniingizia mimi kipato. Kwa hiyo bila hivo vifa mimi sina kazi ya muhimu. Sina hela ya mtaani ya kupata. Kwa hiyo simu pamoja na kompyuta ndo vifaa vyangu pendo ambavyo siwezi kuishi bila hivyo.

Huwa napendelea kufanya kazi tukiwa wengi kwa kuwa kazi ya wengi hufanyika haraka na kwa urahisi na pia kazi mkiwa watu wengi mnashauriana mnapeana mawazo kama kuna kitu mnakosea basi mkiwa wengi ni rahisi kukijua kwa haraka kuliko ukiwa pekee yako kwa hiyo mimi napendelea sana kufanya kazi tukiwa watu wengi kama teamwork ndio kazi huenda vizuri na unakuwa na uhakika wa kazi ambao unaifanya kwa kuwa watu wote hatuwezi kuwa tumeona vibaya. Lazima watu wote tuipitishe kazi yetu na ili iwe poa kwa hivyo kazi ya watu wengi ndio kazi ambayo mimi huwa naipenda kuifanya. Tukiwa watu wengi kama timu. Kuliko nikifanya kazi pekee yangu.

Ndio, napenda kupiga chombo cha mziki kama gitaa, japo kuwa sina uzoevu wowote kupiga gitaa, japo kaka yangu ni mpigaji maarufu wa gitaa, piano na vifaa vingine vya mziki ila mimi sina uzoefu wowote ila natamani siku moja niweze kujua namna na jinsi ya kupiga gitaa vizuri bila kukosea kwa hiyo, napenda sana kupiga gitaa kama chombo cha mziki.

Wakati napokua na wasiwasi mara nyingi huwa napenda kupumzika kulala hili nitulize akili yangu nisije nikafanya maamuzi na ambayo yatakuja kunikosti baada ya kwa hiyo wakati ambapo nina wasiwasi huwa sipendi kuongea na mtu yoyote huwa sipendi kufanya maamuzi yoyote bali huwa napenda kupumzika kulala nitulize akili yangu nikiamka nitajua ni nini cha kufanya na naamini nikishaamka wasiwasi wote utakuwa umeisha kwa hiyo kitu ambacho napenda kufanya kipindi nina wasiwasi. Nikulala.

Hali ya hewa ya mvua ndiyo hali ya hewa ambayo mimi naipenda zaidi kwa kuwa inashawishi kufanya mambo mengi kama vile kulima kupanda na ni nzuri katika masuala ya kilimo ukilima katika hali ya hewa ya mvua basi mazao yako yatastawi bila ya shida yoyote kwa hiyo mimi ndiyo ninapenda hali ya hewa ya mvua kuliko hali ya hewa yoyote kwa kuwa kukiwa kuna jua jingi au jua kali hali ya hewa inakuwa siyo nzuri muda mwingi mtu unatembea na kofia muda mwingine inakupasa utembee na mwavuli kwa hiyo hiyo hali mimi siipendi kuliko hali ya hewa ya mvua hali ya hewa ya mvua ni nzuri ya ubaridi haina shida yoyote unaweza ukatembea bila kofia bila kitu chochote na ukajifeel uko vizuri bila ya shida yoyote kwa hiyo hali ya hewa ya mvua ndiyo hali ya hewa ambayo naipenda kuliko hali ya hewa nyingine yoyote. Kwa kuwa inanisaidia mimi kwenye kipato nikilima napata hela mazao yanachanua vizuri bila ya shida yoyote kwa hiyo hali ya hewa ya mvua ndiyo hali ya hewa nzuri na ninayoipenda kushinda hali ya hewa zozote zile ambazo zishawahi kuwepo.

Maendeleo ambao natamani kuyaona katika jamii yangu ni maendeleo ya miundombinu. Maana miundombinu ya jamii yangu siyo mizuri sana. Na miundombinu ikiwa mizuri basi biashara nyingi zitafanya kazi. Biashara nyingi zitaenda vizuri kwa kuwa kukiwa kuna barabara nzuri. Kuna njia nzuri za usafirishaji basi ata bidhaa zetu tukilima au tukifuga bidhaa zetu zitasafirishwa vizuri na kwa uhakika na kwa haraka bila kupata shida yote. Ila sasa hivi miundombinu ya barabara so mizuri ya hospitali pia so mizuri kwa hivyo tunapata shida katika miundombinu. Hiyo ya barabara pamoja na hospitali ni chache sana katika jamii yangu kwa hiyo. Katika miundombinu ambayo ningependa jamii yangu kuiona ikiwepo ni miundombinu ya afya pamoja na miundombinu ya barabara. Barabara zikiwa nyingi mambo mingine mengi yanaweza kafanyika kupitia uwepo wa barabara nyingi na nzuri. Kwa hiyo miundombinu ambayo naipenda natamani nione katika jamii yangu ni miundombinu ya barabara na vitu vya afya.

Katika shirika langu, ninapenda mambo mengi ikiwemo kufanya kazi kwa juhudi, kufanya kazi kwa ushirikiano, wafanya kazi wenzangu wote, tunapenda kufanya kazi kwa ushirikiano. Kama mtu haelewi kitu, au ana shida, ana tatizo, ana uwezo wa kuongea na mtu mwingine na akamsaidia bila ya shida yoyote. Kwa hiyo hicho ni kitu kimoja ambacho nakipenda katika shirika langu ambalo nafanyia kazi. Wafanya kazi wote tuna umoja, tuna saidiana, tuna pendana. Bila kujali rika wala umri wa kila moja tuna saidisiana kama vile wote tupo katika rika au umri moja. Hatujali mkubwa wala mdogo, hatujali mtu mwenye cheo wala mtu ambaye hana cheo. Wote hua tuna saidiana kwa kushirikiana na ndio maana shirika letu linaongoza kufanya vizuri. Kwenye masuala ya mauzo na pia linapendwa na wateja wetu kwa kuwa, tunapokea wateja wetu vizuri. Tunawajali. Kama vile hakuna mkubwa wala mdogo. Tunajifanya wote tupo chini. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mimi nakipenda katika shirika langu. Wote wote tuna umoja. Tunapendana. Tunajaliana na hata nje ya kazi tunasaidiziana katika mambo mengine ambayo ni ya nje na kazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanifanya nizidi kulipenda shirika langu la kazi ni kitu ambacho kinanifanya nizidi kuwapenda wafanya kazi wenzangu kwa huu umoja tulio nao. Kwa hii kazi tunaofanya ina tufanya tuwe wamoja na hata nje ya kazi tunakuwa tunapendana. Tunaheshimiana, tunajaliana hata inapokuja swala ambalo sio la kazi, wote tunapendana.

Chakula ambacho napenda maranyingi kula kipindi cha mchana ni wali maharage. Kwa kuwa hicho chakula ni kizuri na kinanipa mguvu ya kuendelea kufanya kazi. Kwa hiyo wali maharage ndiyo chakula changu pendwa na chakula ambacho hua napendelea sana kula kipindi cha mchana. Nikiwa nimeenda mapumziko kwa ajili ya kupata ranchi hua napendelea zaidi kula chakula cha wali maharage hasa hasa. Yaliochanganywa na nazi ndo hua napendelea zaidi. Hila hata kama hayana nazi huwa napenda kula kwa mchana wali maharage. Iwe na nazi au isiwe nanazi kwa hiyo wali maharage ndo chakura changu pendo ambacho napenda kuwa na kila kipindi cha mchana.